Mimi kwa kuwa ni mtu wa familia muda wangu mwingi napenda kutumia. Tukiwa katika tukiburudika pengine katika hoteli tukienda kula kama lunch hivi na tuko watu wa familia tunaburudika tunanywa hadi juisi alafu tunarudi nyumbani tukiwa tumetulia na wenye utulivu.

Na kazi ninayothamini zaidi ni kazi ya uendeshaji Subaru ambao ni mchezo wa spoti nimetamani kuucheza ili nieze kuendelesha ufanisi wangu wa magari na napenda gari hilo la Subaru kwa sababu lina mbio na muda mzuri wa kutumika.

Aaa mimi napenda chai napia napenda kahawa kwa sababu chai watu wengi wanapenda. Hiyo ndio ambayo inapatikana kwa urahisi. Kahawa pia pengine wakati wa mvua ama wakati kuna baridi ndio ambapo mtu hupenda kukunywa ili apate joto mwilini ya kuweza kumstawisha aendelee.

Muda wangu wa bure haswa huwa napata wakati wa halamisi ama Jumamosi ndo siku ambalo mambo yanezakuwa na muda wa bure. Muda huu huwa natumia kwa kutembelea mazingira ya nyumbani kutembelea watu walio. Saa zingine hata kucheza mpira kama wakati upo.

Ee nimesoma gazeti huwa wanasoma gazeti la standard kama leo nilienda dukani nikanunua huwa nanunua kama mara mbili kwa wiki wanasoma gazeti na vitu ambavyo wanaongelelea hapo pia ni mfimu piwa wa kupata habari kwasababu inaeleza na inafunza bado vizuri.